Unapendelea mwanga mkali au mwanga wakati? Mimi binafsi napendelea mwanga wakati. Kwani mwanga mkali husababisha macho yangu kuuma. Lakini pia mwanga ukiwa wa chini sana unasabisha macho wangu kutokuona vizuri. Hila mwanga mkali pia unasabisha macho yangu kuuma na pia unasabisha mimi kutokuweza kuona au kusoma vizuri kitu ambacho na kuwa na kisoma kwa kati huo. Hila pia mwanga wakati nategemea pia na langi ya mwanga uo. Kwani kuna mwanga wakati lakini langi kawa nye kundu au njano. Kama nafanya kazi za kusoma itakuwa ni ingumu kwa sahabu ya mwanga huo kuwa mkali au kuwa wakati.

Je, unapenda kukimbia? Ndiyo, mimi napendelea kufanya mazoezi. Na katika kufanya mazoezi, kuna mazoezi aina mbalimbali. Kuna mazoezi ya viungo, na pia kuna mazoezi ya riadha. Katika mazoezi ya riadha, ndo, lipo zoezi la kukimbia. Huwa napendelea kukimbia kila jumatatu mpaka ijumaa. Jumatatu huwa nimepangilia ratiba yangu nakimbia kilomita moja. Jumanne huwa naongeza kidogo nakimbia kilomita moja na nusu. Jumatano huwa nakimbia kilomita mbili, alhamisi kilomita mbili, ijumaa kilomita mbili na jumamosi mi huwa hupumzika na kunyosha viungo mara baada ya kukimbia wiki nzima.

Je, unatoa sadaka au michango? Ndio, mimi huwa natoa sadaka na michango mbalimbali kila ninapokwenda kanisani. Kwanza kabisa mimi ni mkatoliki ambaye nasali katika kanisa la pugu. Kila inapokuwa ikitokea harambee, mimi hupendelea kutoa michango yangu kwa ajili ya maendeleo ya kanisa langu. Kwani kwa kufanya hivyo, kunatufanya sisi kama wakatoliki, tuweze kupata maendeleo ya makanisa yetu. Na makanisa yanapopata maendeleo inamaanisha inakuwa ni rahisi kuwajenga watoto na watu wote kiimani hivyo basi napendelea kushauri vijana wenzangu tupendelee kutoa michango kwa maendeleo ya makanisa yetu kwani kwa kufanya hivyo kunafanya dini zetu ziweze kukuwa na pia zinafanya tuweze kuwa bora sana katika imani na hivyo kutusaidia sisi kukua kiroho na kumjua mungu na kumtumikia mungu.

Mimi hapa ninapendelea kitabu cha bwana anayeitwa Ben Carson Ambacho kitabu hicho kinaitwa mikono itendayo maajabu kwani katika kitabu hicho Ben Carson ameongelea mambo mbalimbali kuhusiana na afya lakini pia mbali na afya amezungumzia mambo mbali mbali kuhusiana na elimu. Jinsi mwanadamu anapoweza kubadilika ndani ya muda mfupi na kueza kupata vitu vingi na mafanikio makubwa sana katika elimu na katika maisha. Katika mikono itendayo maajabu Ben Carson ameweza kuelezea namna ambavyo alifanikiwa kufanya operation ya kwanza duniani ya kuweza kuwatenganisha mapacha ambao walikuwa wameungana. Operation hiyo ilidumu kwa takriban masaa sabini na mbili mfululizo na hivyo hiki kitabu kinanifanya nione kwamba nina nafasi ya kuwa kitu chochote nachotaka katika haya maisha endapo nitajituma na kutokukata tamaa katika kupambania ndoto zangu.